Mafunzo ambao ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kutumia mitambo mbali mbali. Ninapo fanya kazi kuna aina nyingi sana za mitambo. Mitambo zingine huwa ni za kigeni kwangu na ni vigumu sana kuvitumia.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kuhudhuria mikutano ambazo zina husika na kutafuta suluhisho kwa matatizo mbali mbali ambazo zina kumba jamii yangu. Ninapo hudhuria mikutano hayo basi mimi huhakikisha ya kuwa mimi ni sehemu muhimu wa suluhisho.

Nina wakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapeleka popote pale kazini, waweze kuifahamu jinzi ambavyo tunavyo fanya kazi. Ni wapi ambapo mtu anapotaka hitaji fulani anastahili kuelekea. Basi pia mimi huwajulisha jinzi ambavyo tunafanya kazi na pia kuwafahamisha kwa wafanyikazi wengine.

Ndio mimi hugawanya taka zangu. Taka huwa ni za aina mbali mbali. Unataka za glesi, kuna zile za mavazi, kuna zile vya chuma na kathalika. Bali kila aina ya taka, mimi huweka katika kitengo chake.

Ndio, ninapenda asali. Asali huwa ni tamu ajabu. Unaweza kutumia asali kwenye mkate ukafanya ladha ya mkate, ikaongezeka zaidi na zaidi. Vile vile, ninaweza nikalamba asali, nika furahia utamu wake.

Mimi hufanya mazoezi nyakati za asubuhi na pia jioni. Mimi hufanya mazoezi kwa masaa mawili kwa siku. Lisaa li moja wakati wa asubuhi na lisaa li moja tena wakati wa jioni.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano ya riadha. Mimi hapa ni mwanariadha hodari sana. Mimi huweza kuwakilisha nchi yangu na hata kijiji changu katika mashindano mbalimbali za riadha.

Ndio, ninapenda kuangalia nyota. Wakati wa usiku, mimi hutoka nje pamoja na mwanangu tuka keti kwenye veranda na kutazama nyota angani. Nyota hao huwa wanang'aa na kupendeza. Pia wana ashiria ustadi wa mwenyezi Mungu aliye waumba.

Ninapendelea sana kunyoa. Huwa sipendi nywele yangu likamea na kuwa ndefu. Lakini ninaponyoa, ninahisi kuwa niko vizuri sana na mwonekano wangu unavutia wengi.

Mchezo ambao ningeupenda kujaribu ni mchezo wa tenisi. Nimeona wengi sana wakicheza mchezo huu. Na wanaupocheza wanasisimka sana ningependa hata nami nijifunze kucheza mchezo huu.

Napendelea chakula yenye ladha ya sukari, lakini sukari yenyewe ya siwe ya mekolea sana kupita kiasi. Iwe na latha ya sukari yenye kiwango cha wastani.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege. Wakati huo, nilikua nikielekea Marekani. Safari yangu ilikuwa safari ya kufana sana. Sikuwahi kupanda ndege isipukua hiyo siku.

Wakati wa usiku, ambapo mimi huweza kufanya kazi vizuri ni kuanzia saa tano kuelekea mbele. Wakati huo, huwa kuna utulivu tele nyumbani. Basi, mimi huweza kufanya kazi nikiwa nimemakinika zaidi.

Ndiyo, ninapenda kunywa maziwa mara kwa mara. Maziwa ina madini aina ya protini. Na madini hayo ni nzuri sana kiafya. Basi mimi hukakikisha kuwa nimekunywa maziwa mara mbili kwa siku.